Stadi muhimu kwa kazi yangu ni zile zinazo saidia kufanya kazi kwa ufanisi na kushilikiana. Vizuli na wengine. Kuu ni hizi. Mawasiliano mazuli, usimamizi wa muda utatuzi wa matatizo. Ujuzi wa kufanya kazi na watu kujifunza alaka na kubadirika nidhamu na uwajibikaji.

Ndio, nasoma na gazeti. Nazipenda kusoma habyali kuu ili kujua kinachoendelea nchini na duniani. Pia, nasoma makala ya uchambuzi na maoni kwa sababu zinanisaidia kuelewa habari kwa kina zaidi. Wakati mwingine, nachagua gazeti la mtandaoni badala ya karatasi kwa urahisi na upatikanaji.

Naongeza uzalishaji wangu kwa kujisimamia vizuri na kufanya kazi kwa akili. Si kwa guvu tu. Hivi divyo inavyo, ninavyofanya. Napanga kazi mapema, nafanya kazi kwa vipidi vifupi lakini makini, naanza na kazi ngumu, napunguza usumbufu, nachukuwa mapumziko, na kujali afya, najipima mwisho wa siku.

Singoji barua pepe muda wowote, lakini huangalia mara chache kwa siku. Kwa kawaida, asubuhi, kuona kama kuna ujumbe muhimu wa kazi. Mchana, kukagua majibu au taarifa mpya. Jioni, kufunga siku na kuhakikisha hakuna jambo la dharula. Sipendi kuangalia kila dakika kwasababu, hilo linapunguza umakini na uzalishaji. Napendelea muda maalum wa kuzikagua.

Naweka neno siri salama na kwa makini na nidhamu. Hivi ndivyo ninavyofanya. Natumia neno siri refu na gumu. Situmii neno siri moja kila mahali. Si tushiriki na mtu yeyote. Natumia uthibitisho wa hatua mbili. Sihifadhi nenosiri waziwazi. Nabadilisha mara kwa mara.

Juisi ya matuda ninayo ipenda zaidi ni ya embe kwa sababu inaladha tamu na laini na hunipa guvu. Inafaa kinywa kunywa ikiwa balidi hasa wakati wajua kali. Pia nilahisi kuchanganya na matuda mengine kama chungwa au nanasi.

Wakati wa mapumziko kazini nafanya vitu vinavyosaidia kupumzisha akili na mwili kama natembea kidogo nanywa maji chai au kahawa natazama simu kwa muda mfupi nazungumza na wenzangu kidogo ili kubadilisha mawazo. Wakati mwingine nakaa kimya tuu nikivuta pumzi na kupumzisha akili.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa au mto. Ni maeneo yanayotoa utulivu na amani ya akili. Hasa ukiwa karibu na maji yanayotiririka au yaliyotulivu. Napenda kukaa pembeni kuangalia maji, kusikiliza sauti za asili na kutembea kidogo. Pia ni mahali pazuri kufikiri, kupumzika au kupunguza kuzungumza na watu wa karibu.

Ndio nimewahi fanya kazi ya kujitolea. Kazi za kujitolea hunipa hisia ya kuridhika kwa sababu unasaidia bila kutarajia malipo. Hunifudisha unyenyekevu, huruma na kushirikiana watu wa aina tofauti. Pia, hunisaidia kujifuza ujuzi mpya na kuona maisha kwa mtazamo mpana zaidi.

Ujuzi ambao ningependa kuimarisha ni ule unaoonyesha maendeleo ya kazi, ubunifu na ushirikiano na wengine. Hapa ni baadhi. Ujuzi wa teknolojia mpya, ujuzi wa mawasiliano ya kibinadamu, ujuzi wa uongozi na usimamizi wa timu, ubunifu na utatuzi wa matatizo.

Dio, na peda muziki wajadi, hii ni kwa sababu unanisaidia kuungana utamaduni na histolia ya jamii, mala nyingi unamidudo ya kipeke na ala za asili, zinazo fanya kusikia amani na fula, pia ni mzuli kwa kutulia akili, kutafakali au hata kucheza kidogo kwa fulaha. Muziki wajandi unaeza kuwa buludani na elimu kwa wakati mmoja. Ukikufudisha hadithi maadili au histolia ya watu.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kukuza ujuzi wangu kufanya kazi yenye tija na kushirikiana na watu ili kufanikisha malengo kubwa. Haya ni maelezo ya lengo hilo. Kwa mtaalamu katika taaluma zangu, kuchangia mafanikio ya timu na kampuni, kuendeleza nafasi yangu ya uongozi, kujenga mzizi wa udhabiti wa kifedha na taaluma.

Ndio, napenda chakula cha haraka mara chache, lakini si kila wakati. Napenda chakula cha haraka kwa sababu ni rahisi na kinapatikana haraka, hasa pale nikiwa na muda, mdogo. Hata hivyo, sipendi kula mara kwa mara kwa sababu chakula hiki mara nyingi, hakina virubutisho vya kutosha. Napendelea chakula cha haraka ikiwa ni chaguo la afya kama saladi, sadwich na vyakula vya mchana ka vya haraka vinavyopatikana kwa mafuta kidogo.

Wakati nataka kustarehe, napenda kufanya vitu vinavyo ridhisha akili na mwili. Hizi ni baadhi kusikiliza muziki au podcast, kusoma kitabu au hadithi kutembea nje au kuwa karibu na asili, kuangalia filamu au kipindi kizuri, kufanya mazoezi kidogo au yoga.

Utotoni nilipenda sana kucheza na kuchunguza vitu. Kucheza michezo ya nje na marafiki. Kukimbia mpira na michezo ya kujificha. Kusikiliza hadithi kutoka kwa wazazi au wazee hasa za jadi. Kuchora na kuandika vitu vidogo hata kama havikuwa vizuri sana. Kuvunja na kuunganisha vitu kwa udadisi. Kutaka kujua vinafanya aje kazi.

Kazi ni nayo idhamini zaidi ni ile inayo changia wengine na kutoa matokeo yenye maana. Baadhi ya kazi hizo ni kama kazi ambayo inahusisha kusaidia wengine kama kufudisha, kushirikisha timu au kutafuta matatizo ya wateja. Kazi inayo nipa kuridhika na kuona matokeo situ malipo ya kifedha, bali kuona kazi yangu ikisaidia wengine au kuboresha kitu. Kazi ambayo inahimiza ukuwaji wangu binafsi inani kuwa kielimu, kihisia na kitaaluma.

Ninaanza kazi kwa mpangilio ilikuwa na ufanisi. Mpangilio huo ni kama kuangalia mpangilio wa siku, kufanya kazi ngumu na muhimu kwanza, kuondoa usubufu, kujityalisha kiakili. Kwa kifupi, huanza kazi kwa mpangilio kuna saidia kuwa na umakini na kuzalisha matokeo bona.

Ndio, napenda kupanda milima. Hii ni kwa sababu kupanda milima hunipa changamoto ya kimwili na kiakili na kunifundisha uvumilivu. Nikipanda mpaka juu na kuona mandhari, hupata furaha na kuridhika kubwa. Pia ni njia nzuri ya kukaa karibu na asili na kuondua msongo wa mawazo.

Dio, napenda kununua vitu mtandaoni, lakini kwa tahathali. Nilahisi na inakoa muda asa kwa vitu vinavyo patikana kwa ulahisi mtadaoni, naweza kulinganisha bei na kusoma maoni kabla ya kununua, lakini spedi kununua kila kitu mtadaoni. Kwa vitu vinavyo itaji kuonekana au kujalibiwa na pendelea dukani.

Kujenga na kudumisha afya nzuli ni jambo la msingi. Hapa ni mbathi ya mambo ni nae yafanya. Kula chakula chenye afya, kufanya mazoezi mala kwa mala, kunyo maji ya kutosha, kulala vya kutosha, kupunguza steles, kuepuka tabia hatali.

Kinywaji cha baridi ninacho penda zaidi ni maji ya baridi au juisi ya matuda. Maji ya baridi hunipa uchangamfu na kunisafisha ndani ya mwili hasa jua kali. Juisi ya matuda kama embe au chungwa ni tamu yenye vitamini na burudani. Mara nyingine napenda pia smoothie ya matuda. Yenye ladha nzuri na inayo kurudisha, inayo kurudisha. Kwa kifupi, kinywaji cha baridi ni kitamu kinachopumzisha na uchangamsha mwili.

Napenda kula mboga mbalimbali, lakini baadhi ya ninazozipendelea zaidi ni hizi, brokoli, yenye vitamini nyingi na rahisi kupika kwa mboga ya moto au vipo. Karoti, tamu zaidi husaidia macho na afya kwa ujumla, spinach au michicha, yenye virutubisho na hufanya chakula kuwa na rangi nzuri. Kabeji nafaa kupika kwa kuunda milo mbalimbali. Napenda mboga zilizo freshi na zikipikwa kwa ladha nzuri. Si kuchanganywa na mafuta au chumvii nyingi.

Ninachopenda kuhusu mtaa wangu ni hali ya watu na utulivu wake. Watu wanajuana na kusaidiana hivyo kuna mshikamano na eshima. Nitulivu kiasi, hakuna kelele nyingi sana. Uduma za kikalibu kama maduka, soko au usafili zinapatikana kilahisi. Pia napenda hisia ya kuwa nyubani. Mahali ambapo unajisikia salama na huru.

Ndio, napenda kucheza michezo ya video mara chache. Hii ni kwa sababu inanisaidia kupumzisha akili na kubadilisha mawazo baada ya kazi. Napenda zaidi michezo ya akili, michezo ya hadithi, au michezo ya ushirikiano. Si hile ya ushidani mkali sana. Lakini sipendi kucheza kwa muda mrefu. Nikizidisha na hisi inanichosha.

Nasherehekea siku kuu kwa njia ya furaha, familia na marafiki. Kukutana familia na marafiki, kushiriki mila na tamaduni, kupambana, kupamba nyumba au mazingira, kujitolea au kusaidia wengine. Kwa ufupi sikukuu ni wakati wa kushirikiana kufurahia maisha na kuonyesha shukurani.

Nafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa mpangilio na heshima. Hapa ni jinsi. Moja, kuelewa malengo ya timu. Pili, kuwasiliana wazi. Tatu kuheshimiana na kuthamini mawazo ya wengine. Nne, kushiliki katika kutatua matatizo. Tano, kutoa msaada na kushirikiana bila hofu.

Kipawa changu kikuu, ni uwezo wa kuelewa na kushilikiana na watu kwa ulahisi. Ninaweza kusikiliza na kuelewa mahitaji ya wengine vizuli na kutoa msaada au suluhisho linalofaa. Nina kipawa cha kujifunza alaka, kuelewa mabo mapya na kutumia ujuzi huo kwa ufanisi. Pia nina kipawa cha, kufikiria kwa mantiki na ubunifu. Kuunganisha mawazo na kutatua matatizo kwa njia ya kipekee.

Natumia kompyuta zaidi kwa kazi na mawasiliano. Hapa ni baadhi ya matuminzi ya huku kumu. Kazi na utafiti, mawasiliano, kujifunza na kuendeleza ujuzi, burudani kidogo. Kwa kifupi, kompyuta ni chombo changu cha kazi, mawasiliano na kujifunza.

Napendelea kunywa maji mara kadhaa kila siku ili kudumisha mwili mzuri. Kwa kawaida, napiga angalau glasi sita mpaka nane za maji kwa siku. Ikiwa ni karibu lita mbili mpaka mbili nukta tano. Napenda kunywa mafungu mafungu, glasi moja asubui, glasi kadhaa wakati wa kazi na glasi kabla ya kulala. Ikiwa jua kali au nimefanya mazoezi, huongeza kiasi ili mwili usikauke.

Changamoto ni nazo kutana nazo kazini ni zile zinanzo itaji uvumilivu, uwelewa na suluisho la halaka. Hizi ni mbadi ya changamoto hizo. Moja, muda mfupi na kazi nyingi. Pili, migogolo au mwasiliano magumu. Tatu, teknolojia au zana zisizo fanya kazi vizuli. Nne, mabadiliko ya ghafla. Tano, msongo wa mawazo.

Natamani kufikia ukuwaji wa kitaaluma na taji kazini. Hapa ni maelezo ya lengo hilo. Moja, kuwa mtaalamu stadi katika kazi yangu. Pili, kuchangia mafanikio ya timu na kampuni. Tatu, kupata nafasi za uogozi nne, kuuda mizizi ya uthabiti wa kifedha na taaluma.

Na shughulikia muda wa mwisho kwa mpangilio na nidhamu. Hapa ni jinsi ya ninavyo fanya. Moja, kupanga kazi mapema. Pili, kuweka vipau mbele. Tatu, kuepuka kuchelewesha. Nne, kutumia zana za kufuatilia. Tano, kujitahidi kuwa na umakini zaidi.

Kusubili kwenye mstali kunaweza kuwa changamoto kidogo, lakini pia ni muda wa kustalehe. Wakati mwingine ninajihisi kidogo kuchoshwa au kuumizwa na subila, asa kama mstali ni mlefu. Lakini pia ni muda wa kutulia akili kuangalia watu au fikla zangu binafsi. Mala nyingine natumia muda huo kuangalia simu, kusoma au kupanga kili nitakacho fanya baadae.

Napendelea vyote lakini kwa nyakati tofauti. Kucheza michezo unipa furaha ya mwili kusonga, afya na kuachilia mawazo. Hasaa michezo ya kirafiki kama mpira au kukimbia. Kutazama michezo unipa burudani na msisimuko. Hasaa mashidano makubwa au timu ninayo ipenda. Lakini kwa ujumla nikipata nafasi na pendelea kucheza kuliko kutazama kwa sababu na hisi kushiriki moja kwa moja.

Somo nililo lipenda shuleni lilikuwa sayansi. Nililipenda kwa sababu linifudisha jinsi dunia na maisha yanavyo fanya kazi. Kutoka kwa mwili wa binadamu hadi sayansi ya asili pia somo hili lilini hamasisha kuuliza maswali na kufikilia kwa kina. Badala ya kukubali kila kitu bila kujua sababu. Nilipenda pia vipidi vya majalibio na kuangalia matokeo kwa vitendo. Kuchunguza na kugundua kwa mikono yangu. Kwa kifupi, sayansi ilikuwa somo, linalo, jenga ubunifu, uelewa na udadisi.